Tunda langula kupendezwa ni chungwa. Napenda chungwa kwa sababu linaladha nzuri, inayo changanya utamu na uchachu, na pia lina vitamini C, nyingi ambayo usaidia kuimarisha kinga ya mwili. Hunipa isia ya ubichi na ngufu, asa inapokuwa imechoka au wakati wajua kali. Pia napenda maembe. Hasa, yanapokuwa ya meiva vizuri kwa sababu yanayeladha tamu arufu mzuri na ni matunda yanayofuraisha sana wakati wakula. Kwa ujumla, napendelea matunda ya liyo silia, ye nyefirutubisho, na yanayoburudisha mwili. Ndiyo maana, chungwa na embe, ndiyo yanayoongoza kwenye mapendeleo yangu.

Ndio, ninahifadhi vitu vya dhamani. Hasa, vile vyenye dhamani ya kiusalama, kifedha au kihisia. Vitu kama nyaraka muhimu, kumbu kumbu binafsi, au taarifa nyeti huzingatiwa kwa umakini mkubwa. Ninahakikisha, vinahifadhiwa mahali salama, vilivyopangwa vizuri na vilivyo visivyo vikika kwa urahisi na watu wasio husika. Upande wa taarifa za kidigitali hutumia nywila salama, uhakiki, wa hatua mbili na kuhifathi bandala, ili kulinda taarifa dhidi ya kupotea au kuibiwa. Hii hunipa amani ya akili na uhakika kwamba hata ikitokea dharura, vitu vya dhamani bado viko salama. Kwa ujumla, kuhifadhi vitu vya dhamani kwangu ni suala la nidhamu, uwajibikaji na kujali maisha ya sasa na ya baadaye.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili na muongozo wa maisha unatokana na imani. Dini unifundisha msingi ya kuwa mtu mwema kama uaminifu, upendo kwa wengine, heshima, unyenyekevu na kuwajibika katika kila ninachofanya. Maadili haya hunisaidia kufanya maamuzi sahihi kazini, katika familia na katika jamii kwa ujumla pia. Dini ni muhimu kwangu kama chanzo cha amani ya moyo na matumaini. Wakati wa changamoto au misukosuko ya maisha, imani hunipa nguvuu na kuvumilia, kutafakari na kuendelea mbele bila kukata tamaa. Sala, au kutafakari hunisaidia kutulia kiakili na kiroho. Zaidi ya hayo, dini hunikumbusha umuhimu wa kuwajali wengine na kutumikia jamii. Hsa, walio na mahitaji. Kwa jumla, jambo la dini lililo muhimu kwangu, si ibada pekee, bali ni jinsi inavyoniongoza kuhishi maisha eni. Maana, amani, na mchango chanya kwa watu wanaonizunguka.